Kwanza mchezo ninaopenda kutazama ni mpira wa miguu. Napenda mchezo huu kwa sababu una ushindani, burudani na huleta watu pamoja. Kila mechi huwa na msisimko hadi dakika ya mwisho. Nakumbuka mchezo wa kushangaza ambapo, timu ilifunga bao la ushindi dakika za mwisho. Jambo lililonifanya nishangilie sana. Napenda kutazama mchezo nikiwa nyumbani au pamoja na marafiki. Maana, furaha huongezeka tukitazama pamoja. Ninapotazama mpira wa miguu, huhisi, furaha, msisimko na wakati mwingine, pressure. Hasa timu ninayoipenda, inapocheza.

Napenda kutazama filamu za vichekesho na drama. Napenda filamu hizi kwa sababu hunifurahisha na kunifanya nifikirie maisha kwa kina. Na kumbuka filamu moja iliyoniguza sana kwa sababu ya hadithi yake ya kusisimua na kuhuzunisha. Napenda kutazama filamu nikiwa nyumbani jioni au wikendi nikiwa nimepumuzika. Ninapotazama filamu huhisi furaha huzuni au mshangao kulingana na hadithi ya fillamu.

Kufanya kazi na team ya mbali, yaani remote team, ni sana inahitaji akili sana. Unajua changamoto kubwa ya watu wasiyofanya kazi ya ofisi moja ni ile pengo la kutooana, kutoonana uso kwa uso. Jambo ambalo linaeza kuleta uvivu au kutoelewana. Mimi ninge, mimi huwa nashambulia mazingira hayo hivi. Na tumia teknolojia kwa akili siyo tu kutuma barua pepe emails ambazo wakati mwigine zinachosha Lazima kukuwe na sehemu ya kupiga stories haraka kama Slack au WhatsApp ya kazi na video calls ya mara kwa mara, Zoom ama Google Meet ili watu waone nyuso za wenzao, hii inasaidia kujisikia kama bado mko timu mmoja Pili, uwa naweka malengo wazi Yaani output of hours kwenye timu ya mbali usimfuatilie mtu anaingia saa ngapi mtandaoni badala yake Pima kazi ya aliofanya mwanangu, nahitaji report hii ifikie alhamisi saa kumi Akimaliza mapema hiyo ni juu yake, hii inajenga uaminifu mkubwa sana ingine ni mawasiliano ya ziada, overcommunicate Kwa sababu hatuonani ni rahisi mtu kuhisi amesahaulika au aje ni nini kinaenda lea Inabidi uwe unatoa updates mara kwa mara Jamaani nimefika hapa au leo nikona inje ya mtandao kwa saa mbili wazi huu unapunguza wasiwasi ingine ni tengeneza au kahawa ya mtandaoni Virtual Hangouts Pia ya Virtual Hangouts Mara moja mnaweza kukutana mtandaoni sio Kwa ajili ya kazi bali kupiga zoka tu kucheka au hata kucheza game za mtandaoni hii inqhenga ule ushikaji ulio kuambia mwanzo ambapo ndio kundi ya timu yeyote.